Ndiyo napenda kula samaki kwa maana ni chakula chenye afya na pia samaki ina ladha nzuri sana inapopikwa vizuri lakini napenda kukaanga au pia inapopikwa na mchuzi na hasa nikila na ugali huwa nafurahia sana samaki hunisaidia kupata nguvu na ndiyo maana napendelea kula samaki.